Programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku, sanasana ni programu ya WhatsApp na programu ya X ama, Twitter kama ungependa kuita hivyo, ni programu ambao mimi lazima nizitumia kila siku saabu, ninaongea kule kama nikuangalia status za watu pale WhatsApp ninaangalia huko kama nikuangalia mambo ambayo yanaendelea kule X natizama huko kama nikuandika kidogo ninaandika kule.

Sik yangu ya kuzaliwa, mimi huisherehekea tu peke yangu. Mara mingi, sipendi mambo mingi. Mimi hushrekea tu pekee yangu. Kile ambacho labda familia unaeza wakafanya ni ule ambayo itakutana na ee atani. Taniambia labda, happy birthday. Lakini mimi ushirakea tupeke angu. Nitaenda labda kwenye kwenye hoteli. Nikunywe kahawa hivi na nifurahie tu hivo. Mimi hugunywa kahawa sana. Mara mingi mimi utapata kwamba nina kunywa tu kahawa. Na ninafurahia, mimi spendi mambo mingi. Lakini zawadi ambayo ningependa kupokea mwa masiku yangu ya kuzaliwa ijaru labda. Nikieza nikapokea zawadi kama kama ya saa hivi, naeza nikafurahia nikipata saa. Lakini zawadi pia, unachukua tu zawadi yeyote. Zawadi unajua ni kitu ambayo mtu amekununulia na roho yake, kwa hivo mimi. Mimi nitachukua tu zawadi yeyote.

Ndiya mimi kila wakati ninafikiria vile ambavyo nitaanzisha biashara yangu hata wakati huu bado ninafikiria like hiyo ndiyo ni taita end goal mimi nataka sana kuanzisha biashara yangu. Sijajua sana sana nitafanya nini lakini mimi at heart mimi ni mwanabiashara mimi nimelelewa na wanabiashara kwa hivo mimi. Ninapenda biashara sana na siku moja ningependa kuanzisha biashara yangu.

Maramingi mimi hutumia mfumo wa salama wa vidole nadhani mnamaanisha fingerprint mimi hutumia. Lakini kwa sasa simu yangu imeharibika kidudehicho kwa hivo situmii kwa sasa lakini nikiwa na simu ambayo ina mfumo huo mimi hutumia mfumo huo au usalama wa vidole.

Mazoezi ya mwili mimi hufanya kama maramoja hivi kwa wiki. Maramoja hivi kwa wiki naweza nikafanya pressups ama niruke kamba lakini pressups mimi hufanya mara mingi lakini kama nikuruka kamba hivi mimi huruka kama maramoja kwa wiki sio mara mingi sana ni mara moja hivi mara moja kwa wiki.

Kitu kinachonipa motisha kazini mara mingi kitu kinachonipa mtu yoyote motisha ni pesa. Hela ile pesa ambayo naifanya kazi kwa hivo. Kitu kinachonipa motisha kazini mara mingi ni pesa. Labda pili furaha tu ya unafurahia ukiona kwamba umemsaidia mtu pia labda lakini kitu kubwa kabisa ni pesa.

Kila jioni kabla ya kulala mimi huomba mara mingi mimi huomba. Lakini pia nitangia kwenye simu kidogo niangalie mitandao ni kidogo niangalie whatsapp hivi niangalie x lafu ukisha ni lale. Ya ya ya kili labda mara mingi ni hivyo tunitafanya niangalie mitandao lafu ni lale.

Mtaa wangu ni mtaa mzuri ambao pia usalama ni mwingi usalama wa ni mwingi ya kuna visa vingi vya ukora mawizi na pia watu ambao kwa huko ni watu ambao ni wazuri ni majirani wema kwa hivyo ninapenda mtaa wangu sana.

Mimi ninapendelea mwanga wa kati mwanga ambao sio mkali. Mwanga ambao hauchomi macho mwanga tu mdogo. Mwanga ambao sio mkali kwa hivyo mimi ninapendelea mwanga wa kati. Mwanga wa kati mwanga ambao sio mkali.

Ndiyo nimetembelea ziwa, nimetembelea ziwa, nimetembelea ziwa kadhaa. Hata mto nimeetembelea kadhaa, nimeetembelea ziwa Victoria mbayo iko kule kisumu, nimeetembelea ziwa Nakuru, nimeetembelea ziwa, ziwa ya Baringo, nimeetembelea ziwa Bogoria. Nimeetembelea ziwa Naivashama ziwa, nimeetembelea kadhaa.